Kwa siku mimi hutumia muda wa sasita ili kufanya kazi huku mtandaoni na kujua vile nchi yetu inaendelea kwa kupata habari zinye zina manufaa. Pia mimi hutumia mtandaoni kujiburudisha kwa kuona video na kufanya maendeleo. Pia hunisaidia katika elimu na ma kimasomo hunisaidia.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku kwa sababu inaladha nzuri na laini, inafaa kwa aina nyingi za upishi, pia ni rahisi kupika, unaweza kuwakoa, kukaanga, kuchemsha au kutengeneza supu. Pia unapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu na ina afya ya protini nyingi na mafuta kidogo ukilinganisha na nyama nyekundo kama vile ngombe. Ndiyo sababu yangu ya kuipenda.

Ndiyo, naweza kuishi katika hali ya fulani bila teknoloja kwa muda. Inawezakana kwa kufanya shughuli za kawaida kama kuzungumuza ana kwa ana kusoma vitabu kufanya kazi za mkono na kushirikiana na wengine. Hata hivyo ingawa maisha bila teknoloja yanawezekana, teknoloja hufanya mambo mengi kuwa rahisi ya haraka na yenye ufanisi zaidi katika maisha ya kila siku.

Zawadi mzuri niliowai kupokea ni saa ya mkononi kutoka kwa mama yangu kwa sababu ili nikuwa ya maana sana ilinisadia kuwa na mpangilio mzuri wa muda na ili nifanya nijisikie kudhaminiwa na mama yangu sababu alinitakia mema.

Napenda kutembea katika maeneo tulivu kama hifadhini, ustani au ufukweni. Hivyo napata hewa safi mandhari ya kupendeza na nafasi ya kupumzika kifikia. Kutembea sehemu hizo kuna nifanya nijisikie vizuri kimwili na kihisia kunatoa mwangazo wa mawazo na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu za kazi au masongo. Haithanii kuwa kati mzuri wa kufurahia thili na kuungana na familia au mara.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa masaba hadi nane kila siku. Hii ni kwa sababu usingizi wa kutosha, husaidia mwili na akili kupumzika. Kunipa nguvu za kufanya kazi na masomo na kunisaidia kuwa makini na mwenye umakini zaidi siku nzima. Pia usingizi mzuri huimarisha afya yangu ya ujumla, husaidia kukumbuka na kunifanya nijisike vizuri kihisia na kimuwili. Kwa hivyo kuzingatia muda wa kulala ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Timu yu ya mpira wa mguu ninayoipenda ni Manchester Manchester United. Naipenda kwa historia yao kukekubwa mafanikio mengi na roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho. Timu hii imekua na wachezaji mahiri na mashabika wengi duniani kote. Jambo linaloifanya iwe ya kipekee na ya kuvutia kuifuatilia.

Mtu aliyenifundesha jambo muhimu ni mwalimu wangu wa shule ya msingi ambaye alinihamasisha kuhusu umuhimu wa nidhamu, bidii na kujifunza kwa bidii. Mafundesho yake yamenisaidia kuunda tabia nzuri na maadili mazuri katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu yana uzuri wakipekee wa asilia na huleta hisia za furaha na utulivu. Harufu zao nzuri na rangi zao zinavutia macho na akili na pia mara nyingi hufanya mazingira kuwa ya kuvutia zaidi. Kupitia maua pia na ninapata nafasi ya kudhamini uzuri wa asili, kusherehekea matukio maalumu na kuonyesha upendo au ushukrani kwa wengine. Kwa hivo maua ni sehemu ya furaha na mapambo ya maisha yangu ya kila.

Napendelea hali ya baridi kidogo kuliko joto kali kwa sababu inanifanya nijiskie vizuri kimwili na kisaikolojia. Baridi kidogo hunifanya niwe na nguvu zaidi za kufanya kazi kusoma au kushiriki shughuli za kila siku bila kuchoka haraka. Pia hufanya mazingira kuwa tulivu na yenye, kufurahisha na kunipa nafasi ya kuvalia vizuri bila usumbufu. Kwa upande mwingine, joto kali mara nyingi hunisababisha uchovu kutojiskia vizuri na kufanya kazi iwe ngumu zaidi.